Kwa siku ya leo nimeamka saa kumi na moja na nusu na baada ya kuwa nimeweza kuamka nimeweza kupiga magoti na kumshukuru mwenyezi mungu. Namshukuru mungu kweza kuniamsha salama lakini pia kweza kunijalia nikawa na usiku ambao ni bora. Na kitu cha kwanza kabisa ambacho nikifanya nikumshikuru mungu lakini baada ya hapo nikawa nimeweza kuchukua jagi langu halafu nikachukua mswaki pamoja na dawa. Kwa lengo la kwenda kusafisha kinywa changu Lakini baada ya kwona nimekwisha kukamilisha kusafisha kinywa changu nikawa nimetenga chai kwa ajili ya kupasha mwili joto Nikimisha kwamba kupata chakula cha asubuhi chai na kama kawaida na vibama na moka hivi sasa of course nipo kazini na namshukuru mwenyezi mungu tayari nimekwisha kuianza siku yangu nikiwa kazini Lakini kitu ambacho na kisubiri ya zaidi ni kweza kuingia kwenye kipindi changu Lakini binafsi nimeishuhudia ni moja katia siku ambayo ni nzuri siku ambayo hakuna jua Lakini bado hali yake hewa ni hali ambayo inashawishi Kwa mtu ambaye ni mfanya kazi aende kufanya kazi kwa bidii lakini pia kwa mtu ambeni mkulima basi moja kwa moja pale ambapo anaingia kwenye kilimo enda kulima kazi kwa bidii kwasababu hakuna jua kali sana wala hakuna baridi kali sana.

Kwanza mimi kazi yangu ni mtangazaji, ni kumaanisha kuamba mi ni mwandishi wa habari lakini pia mtangazaji. Na ukitazama ni kazi ambayo niliweza kuichagua kutokana na kuweza kupenda sana michezo. Ikimaanisha kwamba utangazaji wa michezo ikiwa ni kuchambua, pamoja na kutangaza, na nakumbuka kitu ambacho kilinivutia zaidi, nikaweza kupenda kazi hii ni kuhusu na maswala mpira Mimi ni moja kati ya watu ambao wanapenda mpira kwa iyo huwa natamani zaidi kwenda kutoa uchambuzi kwa kila ambacho kinakuwa kimetokea. Lakini kwa upande wa changamoto ambayo naipata changamoto kubwa ambayo naipata ni upande wa muda namna bora ya kwenda kuendana na munda, na michezo mingi ambayo inakuwa imetokea lakini unatamani yote uweze kuifuatilia lakini kutokana na muda kuwa mfinyu inakuwa sio rahisi kwa upande wangu mimi kwenda kufuatilia kwa utuo zaidi, kwa hiyo lazima niweze kutenga muda kutosha kwa lengo la kwenda kufuatilia michiezo yote. Kwa hiyo lazima maana yeke ni kwamba muda unakuwa unatumika zaidi, na kitu ambacho ningependa kuweza kukibadilisha kwa upande kazi yangu Natamani zaidi kwenye vipindi ambavyo tunavifanya Basi viwe ni vipindi ambavyo vinakua ni tofouti kabisa na vipindi vingine kutoka kwenye redio mbalimbali ama kwenye runinga mbalimbali Kwa iyo, natamani zaidi hii kazi, iwe ya kipekee.

Binafisi kwa upande wa kueza kuandaa ripoti, mimi hua napenda zaidi kueza kutumia takwimu ni kumaanisha kwamba data. Badala ya kueza kusema kwamba tulifanikiwa kupata kitu fulani. Moja kwa moja huwa naenda kwamba tulifanikiwa kupata au kukusanya zaidi ya asilimia mfano ni arobaini. Kwenye jambo ambalo tulikua tunafanya aje, tunaweza kulifanya. Kwa hiyo moja kwa moja kitu ambacho nina kitumia ni takwimu Niki maanisha kwamba takwimu mara nyingi huwa na nguvu zaidi kuliko kuweza kutumia maneno kwa hiyo naamini kwa kuweza kuandaa ripoti, hua naweza kuandaa ripoti kwa kuweza kutumia takwimu Kwa sababu yule mtu ambaye anapokea ile ripoti anatazama watu wamefanikiwa kwa asilimia fulani, wamewafikia warengo kadhaa, wakawa na majibu haya basi inakua moja kwa moja ni ripoti ambayo itakua ni ya ushiwishi zaidi.

Binafsi jinsi ambavyo huwa nashirehekea siku yangu ya kuzaliwa Kwanza siku ikishafika basi moja kwa moja nakuwa na marafiki Sio familia lakini ni marafiki ambao nitakuwa nao na tunaandaa chakula lakini pia vinywaji kwa lengo la kwenda kushirehekea na kumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na nne ni moja kati ya mwaka ambao Siwezi kusahau kwa sababu marafiki zangu waliniogesha tope. Tena ilikua ni usiku kabisa, nikiwa nimeshasahau kwamba hilo ndio siku yangu ya kuzaliwa Nili ogeshwa tope kwa kiasi kubwa halafu wakawa wanaweza kunirekodi na ukiniambia kwamba chakula kingine ambacho huwa nakipenda kwenye siku husika ni keki. Unajua kwenye sherehe mbali mbali ukiaandaa keki kwa aslimia kubwa hiyo sherehe inaonekana ni sherehe ambayo ni kubwa zaidi. Lakini mbali na keki hata chakula lazima kiwepo Kwa hiyo ni siku ambao huwa napenda kutumia keki pamoja na chakula. Na binafsi, of course, ndiyo, huwa napokea zawadi nyingi katika siku hiyo. Iwe ni zawadi ya fedha lakini pia zawadi ya kunitakia sherehe njema ama maadhimisho mema ya siku yangu ya kuzaliwa.

Kabla ya kulala kwanza huwa nahakikisha, kila kitu ambacho nitaenda kukifanya kwa siku ya kesho Basi moja kwa moja na kuwa namikwisha kukifahamu ama naweza kuanda mfano Nitaenda kulima, maanake moja kwa moja lazima, nitaeza kuliandaa jembe karibu Lakini pia kama ni mbegu, basi naweka mbegu karibu kwa ajili ya kwamba nikishaa amka tu, basi iwe ni moja kwa moja nachukua jembe pamoja na mbegu kuelekea moja kwa moja upande wa nini upande wa shambani Kwa hiyo hata kama ni kazini na kuwa nimeweza kuweka mipango sawa kwamba kesho Nitaenda kuhusika ama kufanya jambo hili na hili na hili Jambo ambalo kwa asilimia kubwa huwa inanifanya Nakamilisha kwa ustadi mkubwa sana Kwa hiyo kabla ya kulala Lazima mipango ya kesho na kuwa nimeweka sawa Lakini pia nikielekea kwenye kitanda moja kwa moja nitapiga magoti na kuweza kumshukuru mwenyezi Mungu kwa kunijalia siku ambayo ilikuwa ni njema.

Ndiyo, mara nyingi mno, huwa naweza kutembelea mito mbalimbali mikubwa, mfano kule kwetu kuna moja kati ya mtu ambao ni maarufu na unatoka pale nchini Zambia, unaitwa mto momba. Ukiwa maeneo ya mkoa wa Rukwa unafahamika kama mto saise lakini ukifika kwa upande wa mkoa wa songwe wao wanautambua kama mto Momba na ni mmoja kati ya mto ambao ni mkubwa na ni mto maarufu Kwa sababu kuna daraja la maeneo filani ya Lwasho limetokana na ule mto Momba Lakini pia nimepata bati ya kuweza kuishi Mwanza kwa zaidi ya miaka mitatu kwa hiyo natambua na mara nyingi nilikua nikipata muda, nilikua naenda moja kwa moja kwa pande wa ziwani kwa lengo na kwenda kufurahia yale mandhari ambayo yalikua yanaonekana kule ziwani. Kwanza kabisa ni sehemu ambayo kuna kuwa na kaubaridi ama upepo ambao unakua unavuma unakua ni mzuri Lakini pia nikiwa ziwani basi nikuwa naweza kuwashuhudia watu wakiwa wanogelea, wengine wanafua, wengine wanavua samaki Lakini pia wengine wapo kwenye usafiri kwa hiyo nimewahi kutembelea ziwa lakini pia na matukio.

Huwanajaribu lakini chakula mbacho huwa na kijaribu ni kile chakula mbacho tayari ni mewai kukisikia kwamba ni kizuri. Kile chakula ambacho sijawai kusikia kwamba nikizuri hua sijaribu kwa sabu mimi simpenzi wa kuweza kujaribu jaribu vitu. Licha ya kwamba huwa napenda sana kuwa mdadisi lakini kwa upande wa vyakula hapana huwa sipendelei sana kuweza kujaribu vyakula vipya. Asasa vile vyakula ambavyo havipatikani kwenye mazingira yangu.

Ndiyo, nikiwa nyumbani huwa napenda kufanya kufanya kazi. Inawezekana ikawa ni kazi ya kusafisha uwanja, kufua nguo, kupika, ama shughuli yoyote ile ambayo itanifanya. Nisiwe nimekaa tu, niko nyumbani. Kwa hiyo, huwa napenda kuweza kufanya kazi, hasa hasa nikiwa nyumbani.

Mimi na nampenda sana mchezaji wa riadha wa hapa Tanzania si mwingine ni Alphonse Felix Simbu ni mmoja kati ya wakimbiaji ama wanariadha ambao wanaenda kuifanya Tanzania inakuwa maarufu katika mchezo wa riadha na kama nakumbuka mwaka uliopita mwaka 2025 ulikuwa ni moja ya mwaka bora kwa upande wake ni mmoja kati ya wachezaji ambao nawapenda na nikutoka kwenye upande wa mchezo wa riadha.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia kwa kweli hakuna. Nikiwa nyumbani huwa napenda sana kuweza kujishughulisha lakini pia nikiwa nyumbani huwa napenda sana kuweza kufanya kazi ambayo walau itaufanya mwili wangu uende kuchangamka. Kwa hiyo kwa upande wa kazi ambayo naichukia labda ni kuweza kudeki Kwa kweli kile kitendo cha kuweza kuinama na kushika dekio kuweza kusafisha sakafu kwangu mimi huwa sikipendi sana Kwa hiyo naweza nikataja kwamba kazi ambayo naichukia nikiwa nyumbani ni kazi ya kudeki.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, lakini pia kuna siku ambazo huwa naamka usiku. Ni kimesha kuamba ni kiamuka usiku, rafu singizu kwa ume ni ishia, basi mwenye kwa moja ni itaweza kuhikamata ya simu yangu na kuanza kufuatiria yale mamba mbayo yanakuwa, yaweza kuendira mtandaoni kama na data za kawaida. Lakini kama sinadata za kawahidi basi moja kwa moja huwa naweza kuangaria video mbalimbari ambazo Nimikusha kuzipakua kupande wa simu yangu Lakini pia mini mtu ambaye huwa napenda kwa muka mapema kama mbavyo nimikusha kutangulia kusema.

Of course ni chumba cha chumbani. Kwa sababu ukitazama ni sehemu ambayo kuna siri nyingi zipo ndani. Kwanza kabisa ni sehemu ambayo naweza nikawa na stress ama nina mawazo nikaweza kukaa, nikatulia na kuweza kutafakari ni kipi ambacho kinajiri. Kama ni nahitaji kulia, nitajifungia ndani nitalia ili zile hasira ziweze kuniisha Upekee, naamini kwamba ni sehemu ambayo sio kila mmoja ataweza kuingia hata kama ni rafiki yako Lazima anapoweza kuugonga mlango wa sebuleni Manake ni kwamba anapotaka kuingia ndani Lazima ataweza kugonga mlango. Akigonga mlango wewe ndo utaamua either umkaribishe ama usimkaribishe. Kwa hiyo ni chumba ambacho ni cha siri zaidi. Shughuli ambayo naifanya zipo nyingi Kuna kulala lakini pia kujipumzisha na huwa nahisi furaha zaidi nikiwa ndani ya chumba hicho kwa sababu ni sehemu pekee ambayo naweza kuzungumza chochote ambacho nakitaji lakini pia sehemu ambayo huwa naweza kumshirikisha mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwa kimya na kuweza kumrejeshea utukufu pamoja na sifa.

Ndio, huwa napenda kupanda mlima, na bahati nzuri, umeniuliza hili swali kwa siku ya jana, nilikuwa kwenye moja kati ya vijiji ambavyo, vipo mlimani, nikijiji cha iuli, kipondani ya halimashauri ya wilaya ya ileje, lakini pia ni ndani ya kata ya itumba. Jana nilienda kumsaidia mama kueza kuweka mbolea shambani Kwa hiyo nilipanda ule mulima na bada ya kuweza kupanda Tukaenda kuweka mbolea Wakata wakulejea Tukawa tumerejea kwa kutembea Kwa hiyo nilifurahia sana yale mandhari ya kule mlimani Lakini pia ile hali ya kwenda kutembea mlimani Niliweza kufurahia zaidi.

Kwanza huwa natafakari, hii aina ama aina ya starehe ambayo nataka kuifanya inagharimu kiasi ngani ama inagharama kiasi ngani. Kama ni starehe ambayo itanichukua mdaa mrefu ama itakula mdaa mrefu lakini pia itanigharimu pesa nyingi. Kwangu mimi huwachana nalo lakini kama ni starehe ambayo haitanichukua mdaa mrefu wala gharama kubwa sana kwangu mimi lazima niweze kuifanya kwa ivyo kitu ambacho nakifanya huwa napima gharama ya sherehe husika na muda ambao utatumika kama ni kubwa sana naiacha lakini kama ni ndogo naifanya.

Wanyama wa aina zote, nikamesha kwamba wanyama wakufugwa kama mbuzi, ngombe, kondo, ngurue, sungura Lakini pia hata wanyama wa polini, kuna wanyama wengi ambao nikimwona huwa nafuraia zaidi sungura, akiwa mstuni, nikimwona tu basi macho yangu yanafraia Lakini pia kuwaona ndege, kuwaona wanyama ungine kama nyani ni huwa nafrahi zaidi kwa hiyo Mi napenda mwanyama wa aina zote wakufugwa pamoja na wale wa polini.

Ndio, nimewahi kuiona, lakini sio moja kwa moja. Kwamba, sijawahi kuiona kwa kimazingira, lakini nimeweza kuiona kupitia runinga, lakini pia kupitia picha, video mbalimbali na kathalika. Lakini kuenda moja kwa moja, baharini, na kuweza kufika, hapana, bado sijapata bahati, ingawa, naamini. Ndani ya mwaka hii basi niteweza kutembea baadhi ya mikoa ambayo bahari inapatikana.

Mimi huwa napenda zaidi mkate wa brownie kwa sababu ni mkate ambao unavirutubisho vingi Lakini pia ni mkate ambao ukila unashiba lakini pia utakupa nguvu Kwa hiyo ule mkati wa brown ni mkate ambao kwangu mimi huwa naweza kupenda zaidi Kwa sababu nikila nitashiba lakini pia napata nguvu.

Ni hapana, toka nimefika umri wangu huu wa miaka 26, sijabahatika, kuweza kusafiri kutoka hapa nilipo, kwenda sehemu yoyote kwa kutumia usafiri wa ndege. Ingawa, ni moja kati ya usafiri ambao ni na utamani, ni na hamu nao, na na amini. Ndani ya miaka miwili, mitatu inayokuja, nitaweza kusafiri kwa kutumia ndege.

Of course mimi hua napokea vizuri tu kwasababu ni kitu ambacho kipo moyoni mwako. Kwa hio kwanza kabisa hua nakubaliana nao kwa kuweza kukubali kile ambacho nakitoa lakini nikiwa mwenyewe ndio naanza kutafakari. Kwa nini waitamka hivi? Kama umeonyesha mapungufu kwa upande wangu mimi Manake moja kwa moja naamini kwamba Kuna kila sababu ya kwenda kuifanya kazi ile ambayo wameeza kuyatamka ili moja kwa moja siku nyingine niweze kuwa bora ama nisiwe nawakera.

Kwa kawaida, mimi wana chaji kifachangu, mbacho ni simu maramoja kwa siku. Nikimasha kwamba, nikichaji usiku wakati na lala, ndo mda mbao huwa naweka chaji simi yangu. Nikiamuka sa kumna mbili, sa moja subui, basi moja kumoja, inakuwa tayali ipofulu. Kwa hiyo, ikiwe mbusha kujia, manakini kwamba, naitumia kwa mda ote kwanzia subui, mbaka usiku ambapo, itakuwa na lala. Ndwa muda ambao nakuwa manenda kuchaji Lakini ikitokea imeweza kuhisha mapema Malakini weze kena kwa siku moja Nikweza kuchaji marambi Lakini kawaida uanachaji muda ambao naenda kulala Simiangu.

Huwa natumia kifaa changu, nikimasha kwamba simu yangu, lakini pia kompyuta ama laptop inategemeana nipo eneo gani. Mara nyingi nikiwa maeno ya kazini, nikimasha kuamba maeno ya ofisini, basi moja kwa moja, huwa natumia kompyuta kuweza kusoma habari mtandaoni. Lakini ni kiwa njiani, mfano narejea nyumbani Ama nipo nyumbani moja kwa moja Uwanaweza kutumia simu yangu kwa ajili ya kuenda kusoma abari ambazo Tayali zimechapishwa kwenye mitando mbali mbali Ama zita ambayo tayali zimekusha kufanyenje, zimekusha kutokea.

Mara nyingi huwa ni saa tano kamili usiku kama sina kazi nyingi Lakini kama hiyo siku ama siku yoyote ambao kuna mechi za usiku Naeza nikakaa mpaka saa nane usiku mpaka saa saba usiku nikiwa nazidi kufuatilia kwa hiyo kama ni siku ambayo hakuna mpira ama hakuna michezo Mwisho kabisa huwa ni saa tano ama saa sita usiku.

Ndio, mimi huwa napenda sana kucheza michezo ya ubao, sasa michezo wa kete, moja kati ya michezo ambao kwangu mimi, hua najisifu kwamba ninauwezo, ni kutokana na namna ambavyo, nimekuwa na shindana na watu mbalimbali ambao nakutana nao. Kwa binafsi, michezo ya ubao mfano, bao lenyewe, ni moja kati ya michezo ambao huwa naupenda, lakini pia nauweza kucheza.

Kwanza binafsi muda ambao huwa napenda kuamka ama utaratibu wangu wa kila siku mara nyingi huwa naamka saa kumi na moja na unusu lakini pia saa kumi na mbili na nikiamuka kwenye muda kama huu kuanzia sa kumi na moja na nusu au sa kumi na moja kamili maana yake ni kwamba nitabaki kitandani Niki swali, kumshukuru mwenyezi mungu nitabaki kitandani, mpaka saa kumi na mbili kamili Baada ya saa kumi na mbili kamili kutimia moja kwa moja, ndio wakati ambao naamka, na kuenda kuanza kusafisha kinywa changu Kimesha kwamba kuenda kunawa usoni Lakini pia kupiga mswaki meno yangu Baada ya hapo, narejea moja kwa moja kuja kuandaa chai ambayo ni kifungua kinywa chai na mara nyingi ni vibala Baada kuandaa, basi moja kwa moja, nachukua ndoo yangu, napasha maji, naenda kuoga kishamaliza kuoga, basi moja kwa moja, narejea kwa ajili ya kuja kuanza kunywa ama kutafuna vile vitu ambavyo, nakua nimekwisha kuviandaa mambo ambayo, kwangu mimi ua nafanya, ama nahitaji kufanya kabla ya kuondoka Kwanza kabisa ni kunawa usoni, nikinawa usoni, nitaenda kuoga Nikisha oga basi moja kwa moja nakuja kuvaa nguo ambazo ni safi ambazo moja kwa moja zinifanya Nikiwa kazini basi kila mtu ambaye anakua anaiona anasema kwamba yes huyu mtu ambaye amejiandaa Lakini kwa ufupi nafsi kuhusu asubuhi yangu ni asubuhi ambayo huwa inakua ni njema Inategemeana na aina ya hali amboyo nimeamka nayo. Nikiamka nikiwa na furaha kubwa sana Nakua nafurai zaidi Lakini kama ni siku ambayo Nakua nimiboeka. Basi Napo hua nafurahia kwa sababu kitu cha kwanza kabisa ni uhai.

Kumbukumbu ya kutisha ni kumbukumbu ambayo nikiwa mtoto Kuna siku mama alitaka kuniogesha Lakini kama unavyofahamu mtu akiwa mtoto Hata hakili enyewe inakuwa si ile ya mtu ambayo amekoma Kwa hiyo nikawa nakimbia kwa lengo la kuamba sitaki kuogeshwa Bahati mbaya kipindi ambacho nakimbia ni ulikuwa ni msimu ambao wanyama aina punda Huwanafukuzana sana Kamesha kwamba punda jike pamoja na punda dume sa hiyo siku wakawa wanafukzauna Mi nimenda kukatiza katikati ya punda wa mbele na punda mbae alikuwa ana mfukuza mwenzake Bahati mbaya ama zuli ni kaguswa wa kidogo na punda wa nyuma ambaye alikuwa ni wa mwishoni, ubavuni ikawa nimeanguka mama akanikamata, akanishika mkono, kanichapa sana Alafu kaniogesha, tabia ambayo ama kitu ambacho nilikuwa na kiogopa toka mwanzo Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi ni kama wa kinatisha kwa sababu nilinusulika kupoteza maisha.

Kitu ambacho huwa nakifanya kwanza kabisa ni kuwaambia Wasijihisi wanyonge pale mambo ambapo yanakuwa yapo sawa Kwa hiyo lazima niweze kukaa nao nitazungumza nao kwa lengo na kuenda kuwatia moyo Wasiweze kukata tamaa kuhusiana na jambo ambalo linakua limetokea mfano mzuri ni ishu ya matatizo Kwa kuwepo na matatizo basi mwenye kumoja Lazima niweze kuwaambia kwamba wao sio watu wa kwanza kuweza kuyapitia hayo matatizo Kwa kuba zaidi ni kuamka ni kufuta vumbi alafu moja kwa moja Kuzidi kusonga mbele.

Kwanza kabisa ni sera ya mafunzo na maendeleo Nikimaanisha kwamba hii ni sera ambayo inafanya wafanya kazi kuweza kukuzo ujuzi wao Lakini pia kuweza kuendana na wakati Kwa hiyo kunye kampuni yote ambayo inadhamini mafunzo Ama inatoa mafunzo pamoja na maendeleo ni kampuni ambayo kwangu mimi na amini kwamba sera yao inakua ni bora zaidi kwa sababu wafanya kazi wao ni watu ambayo kila wakati wanakuwa wanajenewa uwezo wakufanya jambo fulani.